Siku ya Jumamosi ni siku ya wikendi ambayo mimi huenda kanisani. Mimi ni mwana SDA ambayo huenda kanisani kila Jumamosi. Mimi hupenda siku hii kwa sababu mimi huweza kupata nafasi baada ya kutoka kanisani. Ili niweze kuwatembelea marafiki zangu. Na pia kuweza kutembelea soko ambayo mimi huweza kununua vitu kama vila mboga, vitunguu na pia vyakula vingine. Siku ya Jumamosi huwa siku ya furaha sana kwangu. Jinsi ninavyofanya kazi zangu na pia jinsi ninavyoenda kanisani.

Juni huwa ni mwezi wangu wa kuzaliwa. Mimi hufuraia sana. Tunapofikisha mwezi wa june kwa sababu ya kusheherekea siku yangu ya kuzaliwa mwezi wa Juni ndio mimi huweza kuwa na marafiki wangu wanaokaa mbali. Na pia mimi huweza kupewa zawadi za aina mbali mbali. Kutokana na siku hiyo ku. Pia siku hii mimi huweza kusharehekea kwa kupika keki ninayo penda na pia vyakula vya aina mbali mbali.

Wakati wa baridi ni wakati ambapo watu huvalia nguo zao kama vile jaketi ili wasiweze kuhisi baridi. Wakati wa baridi mimi hupenda kunywa kahawa moto ili nisiweze kuhisi baridi. Mimi pia hupenda kuvalia nguo zangu za joto. Wakati wa baridi mimi huweza kukaa ndani ya nyumba na kutazama filamu.

Mafunzo mpya ambayo nilijifunza katika jamii yangu ni heshima. Nilijifunza funzo hili kutoka kwa bibi mmoja. Aliekuwa akitufunza jinsi ya kukuwa na heshima na jinsi ya kuhishi kwa hekima. Bibi huyu alikuwa kitufunza mambo muhimu sana. Alikuwa akitufunza jinsi ya kuvalia mavazi yetu ya heshima. Na pia alikua anatufunza kuhusu dini ili tuweze, kuyatumia kuelekeza maisha yetu.

Hakuna shida ni maneno yanayoonyesha kuwa kila kitu kiko sawa na hakuna tatizo. Watu husema hakuna shida ili kuonyesha amani, kutuliza hali na kuashiria ushirikiano mzuri.